Sana sana mimi hupenda kununua vitu vyangu kutoka kwa duka la jumla ama pia kwa soko kwa soko la kisasa ama duka kubwa la vyakula sababu pale utaeza kufa kuchukua vitu ambazo unahitaji za kununua kwa pamoja ama kwa ujumla bila kupoteza muda mwingi kuliko pale kuenda kwa duka moja hadi lingine ukitafuta kitu ambacho unakitaka.

Sana sana mtandaoni usiku sana sana ni huwa natumia kwa pale kwa Google ama kwa chat GPT ama pale kwa AI sabu kwa hile pengine huwa natumia masaa kama matano ama nne kwa kila siku sababu pale ninapotoka kazi lazima niingie pale mtandoni ndio niweze kujua maneno mawili, matatu kama hakli ilivyo ama kitu ambayo pengine nafanya risachi ama ambayo nasoma.

Ile lugha ambayo saa hii naweza penda kujifunza sana ni lugha ya Kijerumani na pia Kifaransa. Sababu unakuta wakati mwingine kuna watu ambao tunatangamana na yule mtu anakuwa anaongea pengine Kijerumani pekee yake hajui lugha ya Kiswahili, kingereza ama lugha nyingine na pia mtu ambaye ni wa Kifaransa. Sana sana unakuta yule mtu hajui lugha nyingine, lugha nyingine ama ispokuwa ile yake.

Si wafahamu majirani zangu wote lakini najua wawili, watatu hivi. Najua lazima nitangamane na jirani lakini sio sana. Kwa jumla naweza sema najua asilimia sitini ya majirani wenye tunakaa nao pia.